Ndiyo, nimewahi kuona habari, bahari. Ni mahali pazuri sana lenye, upepo mwanana na mawimbi yanayotuliza moyo. Nilifurahia sana kutazama maji makubwa ya buluu. Kusikia sauti ya mawimbi na kuona watu wakifurahia ufukwe. Ilikuwa ni uzoefu wa kuvutia na wa kukumbukwa.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali, nasaidia katika shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira na mikutano ya maendeleo. Pia hujitoleo kusaidia watu wanaohitaji msaada, kama wazee au watoto. Kupitia ushirikiano na majirani, tunajenga umoja kusaidiana na kukuza maindeleo ya jamii yetu.

Chakula na chopenda kula ni wali na maharagwe. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kirahisi kupika na nikitamu sana. Na pia hunipa nguvu bila ku kunifanya nijisikie mzito au kabla ya kulala.

Nina himiza ushirikiano katika timu kwa kuunda mazingira ya heshima na uwasiliano wazi. Napendekeza kila mtu asikilizwe maoni yao yadhaminiwe na kazi zigawanywe kwa uwiano kulingana na ujuzi wa kila mshiriki. Pia napenda kuhamasisha mshikamano kwa kueka malengo pamoja.

Napenda kuhusu shirika langu kwa sababu lina mazingira mazuri ya kazi, ushirikiano kati ya wafanyakazi na uongozi unaothamini mawazo ya kila mtu. Pia linanipa nafasi ya kujifunza, kukuza ujuzi wangu na kuchangia katika kufikia malengo ya pamoja.

Napenda hesabu, napenda jinsi inavyo nisaidia kufikiria kwa mantiki, kutatua matatizo na kufanya maamuzi sahihi. Hesabu pia ni muhimu katika maisha ya kila mtu. Kama kupanga fedha, mda na kuelewa takuimu. Hesabu pia inasaidia katika kusulisha matatizo ya siku kwa siku.